Ndiyo naweza kuivalia saa kwenye mkono wa kushoto. Sa hii huweza kunipa wakati mbora wa kuweza kuendelea na kazi zangu, kunipa ratiba nzuri, kuweza kuniekea njama ya kuweza kuendelea na siku nzuri. Hii huweza kufanya naweza kumaliza kazi zangu kwa wakati uliopo na wakati unaofaa. Kuwa na saa hunisaidia pia kupata katika mavazi yangu kuweza kukaa vizuri. Sana sana huweza kuweka ushirikiano wangu na hali ya dunia kuwa vyema, mazingira yangu kuweza kuelewana nayo na kuwa na uwiano na mambo ambayo yanaweza kuendelea kwa kuwa saa hunipa kila matukio ambayo yanaweza kuendelea na kila jambo ambalo naweza kulifanya ili kuendeleza ninachokifanya. Saa pia huweza kunisaidia kufanya kitu ambacho ni cha lazima kwa haraka au pia kwa uwezo wa kuendelea na kazi ya udaktari vyema na kwa kujiekea wakati unaofaa. Hii hunisaidia kujijua ninavyoendelea ki kitaaluma yangu, na pia kuweza kunisaidia kujua ninavyoendelea kimaisha yangu. Saa inaweza kuniondolea msongo wa mawazo kwa kuwa inatuliza akili, kwa kuonyesha saa na wakati ambao unaeza kuelekea, na pia inakumbusha akili yako, ratiba yako ya kila siku na mambo ambayo unafaa kuyafanya. Hivi, husaidia sana, mimi huvalia saa.

Nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara lakini sio kila siku kwa kawaida najifanya najipata nimefanya mazoezi angalau mara tatu hadi nne kwa wiki wakati mwingine ni mazoezi mepesi ambayo si makali kama kutembea kwa kiasi au kunyoosha mwili na wakati mwingine pia nafanya mazoezi yanayo chosha zaidi kulingana na muda ambao nikonao mazoezi ambayo mi hufanya huwa wa muda mrefu kulingana na wakati ambao niko nao. Wakati ambapo siko na kazi, mimi huweza kufanya mazoezi marefu kama kukimbia katika njia refu, kuweza kufuata baisikeli, au kukimbia bila adi ya kuangalia masaa. Wakati sina masaa, au wakati wangu ni mdogo, mimi huzunguka mahali padogo, kuweza kujieka viungo, na pia kuweza kufanya mazoezi mafupi kama kukimbia wakati fupi. Ninaamini mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Ninakubali kuwa afya njema ni hiyo ambayo ineletwa na kujaribu kwa kujiletea afya njema na kujipa mazoezi ya kimwili kubaki na afya njema huweza kuletwa na nguvu zinazokuwa mwilini na uwezo wa mwili wako kuweza kupambana na magonjwa. Hivyo, hujaribu kuweza kueka mwili wangu katika sehemu, nzuri, na pia kuweza kuweka ratiba yangu vyema ili kuweza kuifuata kwa kawaida kwa kufanya mazoezi na kuendeleza kile ambacho naeza kukifanya. Mazoezi ni jambo ambalo ni sehemu ya maisha yangu na umiu hukumbatia kwa mikono miwili. Hasa, wakati ninapohtaji kuondoa misongo ya mawazo. Mazoezi pia huweza kunifanya nieze kujisikia uhai tena. Mazoezi ni tuma tena kwa kujua naeza kukifanya jambo ambalo nitapata jawabu lake. Kwa siku nyingi naeza kulifanya mazoezi haya kwa mambu ambayo hayana mambo ya haraka. Mazoezi pia huweza kufanya niweze kukaa mbali na madawa mengi. Kwa kuwa mi ni dak tabibu na naelewa kuwa madawa huweza kuyaeka mwili kuwa katika hali mbaya. Kwa kufanya mazoezi, jasho inayotoka inatoka na Chambers cha dawa ambacho kina maovu katika mwili wako. Hii, huweza kunisaidia na kuweza kunipa nguvu mpia ya kuweza kukaa vyema hali kathalika, hupenda mazoezi kwa kuwa, huweza kuniipa nguvu ya kurudisha mwili yangu katika ujana na kuweza kuondoa uzee, ili niweze kuendelea na siku zangu zote za kila siku kwa nguvu mpya na kuendelea kwa njia nzuri. Mazoezi ni jambo moja ambalo hutumika katika kueleza mambo ya kimaisha na pia kusaidia mtu katika kukuwa vyema. Hii inaeza kupendekezwa sana kwa saa katika kazi yangu wa kitabibu. Napendelea kufanya mazoezi mara tatu kwa nne kwa wiki.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba ni sehemu ya maisha yangu. Kwa sababu sauti yangu, huweza kuambatana nao. Bali si sababu ya namna ambayo ninaweza kuimba ama kuifanya. Kila ninapozoea kuimba, inanipa na kuweza kunitoa mchanga wanjo wa mawazo. Ninapoimba, naifanya rahisi kwa maisha yangu kuweza kuendelea. Nahisi kama naweza kujitoa mzigo mkubwa wa moyoni, kwa njia ya kutulia na kuweza kupata mawazo mengine na mtazamo chanya wa dunia. Hunipa uhuru kueleza hisia zangu na kuweza kupata njia ambayo ni maneno kwa kawaida ya kuweza kupata kuelekeza mambo yangu. Watu wengi huimba, nikiwa peke yangu, huweza kuimba na watu wengine. Kwenye dunia, malipo ya amani, furaha, ukweli wa ubinafsi, vitu vingi huweza kuelekezwa na wimbo. Nyimbo huweza kuwa na mambo mengi ya kutoa. Napenda kuimba, napenda pia nyimbo za aina tofauti kulingana na hali yangu ya moyoni. Nikiwa na furaha naimba nyimbo zenye midundo na zenye kuchangamsha. Zinazonifanya niweze kucheza na kuweza kufurahia na kupata tabasamu bila kujizuia chochote ambacho ni cha kukatika au kufanya mambo mengine. Nikiwa nimechoka au na mawazo mengi, ninasikiliza nyimbo ambazo ni tulivu au za kuhamasisha ambazo zinaweza kuwa na mdundo mdogo. Na huweza kutuliza moyo na akili ya binadamu, ambazo huweza kunipa nguvu na matumaini mengi. Kuna nyakati ambapo naweza kuimba na kusikiliza nyimbo ambazo ni za injili au za kiroho kwa sababu hunipa msukumo wa kuweza kurudi katika njia za Mungu. Na kuweza kukua katika njia za Maulana na kwa, kuna matumaini. Ambayo yanaweza kunionyesha kuhusu mambo ya Maulana, hata wakati mambo yameonekana kuwa magumu, huweza pia kuimba. Kuimba kwangu si lazima kuwe hadharani au mbele ya watu. Mara nyingi naimba na kuweza kujisikizia vyema bafuni, nikiwa njiani au pia nikiwa nyumbani nafanya kazi zangu. Ni kama rafiki yangu ambaye ni wa karibu. Kuimba, huweza kuweka katika njia moja ambayo huweza kunisaidia kutoa msongo wa mawazo. Hivyo pale ambapo naweza kufanya na kuhitaji furaha, furaha au hata ujasiri wakati wa kuimba. Mwingine anaweza kufanya mambo ambayo ni ya kupanga mambo mengi kwa sauti yangu na kuweza kuleta undani wa hisia zangu. Sijajali ambapo naweza kupata mambo mengi yakunisonga kiakili. Ila ninapoanza kuimba, yote yanaanza kupotea na kuweza kuniondokea. Hii huweza kuniletea urahisi wa kuweza kuishi na kunipa kumbukumbu ya mambo ambayo yameweza kufanyika na kunirudishia mambo mazuri akilini. Pia napenda kuimba sababu huunganisha watu na kuweza kuwaleta pamoja. Kuimba pamoja na wengine huweza kuleta ushirikiano mwema, furaha na hata kumbukumbu nzuri. Kuna uzuri unaokuja na nguvu hizi. Kuna nguvu ya pekee ambayo huweza kuletwa na sauti nyingi ambazo zinapoungana kwa pamoja. Hata kuimba na kupata sauti ndogo mbele ya watu, inaweza kufanya amani na kuweza kunipa ujasiri na kunifundisha kukubali mambo ambayo yanaweza kutendeka zaidi. Kupitia kuimba, nimejifunza kuwa ni lazima uwe mkamilifu na uweze kuwa na furaha ya roho. Au pia, kuweza kuwa na furaha ya nyimbo ambazo naweza kuimba na kuweza kuambatana nazo inapochezwa. Kuna ujumla wa kuimba na sehemu nyingi ambazo huweza kuwa ya kibinafsi za kujiimbia. Hata siku zinazosonga, nafanya chochote ambacho naweza ili kuweza kupata kuelewa wimbo na kuucheza vyema. Kubadilisha hisia na kuweza kupata njia binafsi ya kuweza kujielewa na kuweza kupata hali nzuri kivyangu. Ndiyo maana naweza kuelewa na kusema kuwa, uhakikisha kwamba unapenda kuimba, kukua moyo wako unaweza kutulia na kuweza kupata uhuru.

Napenda kusoma vitabu ambavyo waeza kunipa ujasiri mwingi na kuweza kuniletea mambo ambayo ni ya kitaaluma yangu ya kidaktari. Vitabu ambavyo napenda kuvisoma waeza kunipa akili ingine na kuweza kuniongeza maarifa. Hii uweza kunisaidia kuendelea na shugli zangu za kila siku na kuweza kuelewa vyema jinsi ya kupambana na changamoto ambazo huweza kuwa hii hunisaidia pia kuelewa jinsi naeza kufanya mambo na kuelewa nyaraka nyingi ambazo nimeweza kuzisoma na uweza kunikumbusha mambo mingi. Hii uleteya mimi kuweza kuelewa changamoto za udaktari na pia jinsi ya kupambana na changamoto hizo. Walahi ni jambo ambalo naeza kulifanya bila ata ya kusisitiza. Na penda kusoma vitabu ambavyo vina mambo mengi ya kitabibu, ya kisayansi, na hata mambo ya nayo endana na mambo ya kidunia. Mambo mapya ambayo yanaeza kutokea kiduniani, waeza kuwa jambo moja ambalo, weza kuwa lengo la kwanza katika njia yangu ya kupambana nayo. Hii huweza kunisaidia sana katika kuweza kuelewa mambo, kuelewa watu, na pia kuniondolea msongo wa mawazo. Navyovisoma vitabu hivi ni vya aina nyingi na vya aina vya jadi na pia aina zingine ambazo zimeza kutokea hivi majuzi huweza kunisadia na kunipa maarifa mengi. Haya ni mambo kati ya ambayo anaeza kuyafanya wakati ambayo nimeeza kutulia. Vitabu vya aina hii waeza kuwa vya watu ambai ni wajasiri na pia watu ambao wameeza kufanikiwa katika taaluma ya kidaktari. Huweza kunisiadia na kunipa lengo la kuweza kufika mali ambapo wako. Hii ina nipa njia ya kuweza kupata umakini uwelewa na pia kupata njia nzuri ya kuweza kuendelea na kupata kitaaluma yangu kuweza kuwa nzuri.